Jambo. Jambo huwa ni salamu au ni neno la kuashiria neno. Badala ya kusema neno, waweza ukasema jambo.

Bajeti no ratiba ya mambo ambayo yanahitajika kufanya aidha kuwa yana umuhimu wa kifedha.

Habari za jioni habari za jioni ni neno aidha la salamu ambayo ni salamu ya wakati wa jioni jua linapozama na hujibiwa zuri.

Programu tumizi ni programu za simu au kompyuta zinazotumiwa moja kwa moja na mtumizi kufanya akzi maalum na kutatua tatizo fulani aitha mifano ni kama vile zoom powerpoint au hata microsoft word.

Bahati njema, mtu anapotokewa na jambo nzuri bila ya yeye kutarajia tunasema ana bahati, kwa hivo ana bahati njema.

Shati, shati ni aina nguo ambayo huvaliwa sana sana na wanaume ila yaweza valiwa pamoja na wadada na ambayo huwa inabifungo katika sehumu ya mbele. Toka juu mpaka chini.

Siku njema, hii ni neno anayotumia mtu kumtakia mwenzio heri na fanaka katika siku.